Napiga picha mara kwa mara lakini si kila siku. Inategemea sana na hali na kile ninacho kutana nacho. Kuna nyakati napiga picha mara nyingi hasa ninapukwa na kitu kinacho nivutia au ninapotaka kuhifadhi kumbu kumbu kwa tukio flani. Mara nyingi napiga picha nikiwa kwenye hafla, matembezi au nikikutana na marafiki na familia. Ninapenda kuunasa nyakati maalum ili niweze kuzikumbuka baadaye. Picha hunisidia kukumbuka hisia na mazingira ya wakati huu. Pia napiga picha ninapokutana na mandhari nzuri kama machwewe jua mazingira ya asili au sehemu ninazotembelea. Nyakati hizi hunifanya nihisi kuvutiwa na uzuri wa dunia na kutamani kuhifadhi kupitia picha. Wakati mwingine napiga picha bila sababu maalum ila tu kwa sababu nahisi wakati huu ni wa kipekee. Hii hunifanya nijifunze kuangalia mambo madogo ambayo mara nyingi hupita bila kutambuliwa. Hata hivyo, kuna nyakati napendelea kufurahia tokio bila kupiga picha. Huwa nataka kuihihisi kwenye wakati huo kukikamilifu bila kuangalia sana simu. Hii hunisaidia kwa makini zaidi na mazingira yanayonizunguka kwa jumla napiga picha kwa kiasi. Si kupitia kiasi wala kuwa na drasara. Napiga picha pale ninapohisi kuna kitu cha maana au kumbu kumbu ya kuhifadhi. Picha ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbu kumbu na kushiriki na hadithi za maisha yangu.

Ninapenda mambo mingi kuhusu mtaa wangu. Kitu cha kwanza ninachokipenda ni hali ya amani na utulivu. Mtaa wangu hunipa nafasi ya kupumzika na kujisikizia salama. Hii hunifanya nijisikie kama niko nyumbani kabisa. Pia napenda watu wa mtaa wangu, wengi wao ni wakarimu na wenye ushirikiano. Tuna tabia ya kusalimiana, kusaidiana pale panapohitajika na kuishi kwa heshima. Hii hujenga mshikamano na kufanya mtaa uwe na mazingira mazuri ya kuishi. Ninapenda pia urahisi wa kupata huduma muhimu katika mtaa wangu. Kuna maduka, masoko madogo na huduma nyingine zinazofanya maisha ya kila siku kwa rahisi. Si lazima kusafiri mbali sana kupata mahitaji ya msingi. Mtaa wangu una mazingira mazuri ambayo hunifanya nijisikie vizuri. Kuna sehemu ya kutembea kwa miguu miti au maeneo ya wazi ambayo hunisaidia kupumzisha akili. Mandhari hii hufanya mtaa uwe na mvuto wa kipekee. Kitu kingine ninachokipenda ni jinsi mtaa wangu ulivyo hai, si wa kelele sana. Kuna uwiano mzuri katia shughuli za kila siku na utulivu. Hii hunisaidia kuzingatia kazi yangu na pia kufurahia muda wa kupumzika. Kwa ujumla ninapenda mtaa wangu kwa sababu, hunipa hisia ya belonging na faraja. Ni mahali ambapo nahisi ninaeleweka. Niko salama na ninaweza kuhishi maisha yangu kwa amani. Ndiyo maana mtaa wangu una nafasi muhimu sana katika maisha yangu.

Ndiyo, na wafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani. Sifahamu kila mtu kuwa, kila kitu kuwa husu, lakini tunajiona kwa kiwango kusalimiana na kuwasilia na mara kwa mara. Hii unifanye nijiskie salama na karibu na watu wanao nizunguka. Kuwafahamu majirani ni jambo muhimu kwangu kwa sababu hujenga uhusiano mzuri katika mta. Tunapokutana, tunasalimiana, kubadilishana maneno, machache au kuulizana hali. Mawasiliana haya madogo hujenga heshima na mshikamano. Baadhi ya majirani zanguni wakademu na wako tayari kusaidia inapohitajika. Kuna nyakati tumesaidiana kwa mambo madogo kama kushurikiana taarifa. Kusaidia wakati wa dharura au kuangaliana mali. Hiu ujenga hali ya kuaminiana. Sifahamu majirani wangu kwa undani sana, lakini ninamini hata kufahamini, fahamiana kidogo ni muhimu. Silazima kuwa marafiki wakaribu ili kuhishi kwa hamani. Heshima mawasiliano na kuelewana vinatosha kufanya jamii iwe nzuri. Kuwafahamu majirani pia hunisaidia kuelwa mazingira niniayoishi ninajua nina nani anaishi karibu nami na hii hunipa hisia ya usalama na utulivu, inasaidia pia wakati kuna changamoto au tokio linalohitaji ushirikiano wa watu wa mta. Kwa ujumla, ninafahamu majirani zangu kwa kiwango kizuri, uhusianu wetu wa heshima na maile wano. Ninaamini kuwa kuishi vizuri na majirani ni sehemu muhimu ya maisha kijami na husaidia kuhifanya mtaa uwe mahali pazuri pa kuishi.